Dirisha. Dirisha ni nafasi fulani na kwa nyumba unaona. Tuseme ni tu zabe ya kupunga punga hewa hivi. Yaani ya kuwacha bado mwangaza ieze kuingia kwa nyumba. Bado ni mahali unaezatokea bado wakati wa shida. Tuseme mlango ikona shida unaona. Dirisha ni ndogo ya mlango sasa. Haitoshani kama mlango lakini ni ndogo kuliko mlango unaona. Dirisha, hakuna nyumba ihainanga dirisha baitha unaona, nyumba inafaa kuwa na dirisha pia maofisi ziko na dirisha.